Mimi kazi ambayo nafanya kwa sasa ni kazi ya kujitegemea yani ile kwa kimombo wanaita freelancing. Kwa sasa nafanya kazi ya kujitegemea ambapo inategemea ambapo navyojituma ukijituma sana. Napata pia kazi na mapato pia mengi na pia kazi yaja haipo kwa rahisi yani haipo kila siku. Kazi yaja kwa misimu ambapo kuna misimu ambapo kuna kazi mingi alafu kuna misimu ambapo kazi si nyingi. Kwa hiyo kwa masomo, masomo nishamaliza chuo kikuu, nishahitimu chuo kikuuu. Nilichagua hii njia kwakuwa kazi kazi hazipo nyingi ambazo pia zipo hazilipi vizuri. Kwa hivyo inabidi umejitegemea au inabidi unajua njia zingine za kupata pesa. Kwa hivyo hilo ndilo ambalo lilanifanya kufanya kazi ya kujitegemea. Changamoto ni kazi haiitakuja vile unavyotegemea maana saa zingine unaweza pata wewe ndie wa kuamua kila kitu, yaani wewe ndiye hamnaa. Hamna mtu ambaye unaweza fika kumuuliza swali yote ipo kwako kwahivyo wewe ndo utajua jinsj gani utafanya hiyo kazi. Kwa sasa ningependa tu kupata mbinu zingine ama mbinu bora za kupata kuendeleza masomo yangu ambapo naamini nikiendeleza masomo pia niteendeleza mbinu pia za kupata kazi nitakuwa na mbinu nyingi za kupata ajira na pia mbinu nyingi za kupata kazi bora.

Mfanyi biashara bora ambae ninae mjua kwa sasa ama ulimwenguni naeza mweka mfanyi biashara ambae anaenda kwa jina la elon musk ambae kusema ukweli ni mfanyibiashara mashuhuri manake yeye ndiye pia tajiri sana duniani ambapo hii ni kwa ajili ya kampuni ambazo alizo nazo ikiwemo Tesla ikiwemo pia PayPal ikiwemo mtandao wa kijamii ambao unaitwa X ambao mbeleni ulikuwa unaitwa Twitter. Ndiyo napenda mfanyibiashara huyu manake ameweza kutilia maanani vitu ambazo watu hupenda kwanza tukianza na uhuru uhuru wa kujieleza ambapo kwa mara mengi uhuru watu hunyimwa sana tukienda kwenye mitandao tukiendea tukiangalia mtandao kama wa facebook, tukiangalia mtandao wa instagram pale. Huu uhuru haupo manake mfanyi biashara huyu baada ya kuchukua hiyo kampuni ya x ama mbeleni ilikuwe inaitwa twitter aliweza kupeana uhuru zaidi ambapo ule ulio kuwepo pia. Ingawaje huo uhuru ulikuwepo lakini kwa sasa ameuongeza na pia ananunua biashara ambazo watu wanadhamini sana manake kwa mitandao yote twitter ndiyo ilikuwemo mtandao ambao ulikuwa unajulikana sana. Haya tukienda kwenye tesla tesla inatengeneza magari ya elektroniki ama magari ambayo ya natumia stima vile. Kwa hivo kwa ununuzi yake ya tesla ama teknolojia hiyo ya tesla ni teknolojia ya kisasa ndo maana kampuni hiyo imeweza kuunda pesa. Kwa kiwango cha juu tukienda kwenye paypal pia paypal imekuwa mtandao ambao wa kutuma pesa wa kutuma pesa kwa njia ya kidigitali ambapo mtu yoyote aliye tuseme marekani ambaya aliye China aliye uchina alie urusi alie pale uingereza anaeza kutuma pesa kwa njia ya urahisi sana ambapo mtu yoyote anaeza toa hiyo pesa kupitia simu ama kupitia kwenye benki ndiyo na ambako haichukui muda kutuma hizo pesa.

Mimi napenda sana mchezo wa kandanda ama mchezo wa soka ambapo mimi ni shabiki nambari moja na shabiki sugu kwa maana huo ndiyo mchezo ambao nimekuwa nikicheza tangu utotoni. Na nimekuwa mlinda lango nimekuwa wanamwita beki, nimekuwa pia mcheza kati na pia nimekuwa mshambulizi kwenye huu mchezo kwa hivyo mchezo ambao naojuwa kwa kiwango kikubwa sana ambapo naweza sema ni mchezo ambao ni maarufu na pia mtu yeyote pia anaweza kucheza na ni mchezo naweza sema ni raisi lakini pia nirahisi. Ndiyo, maana yake mchezo huu unahitaji uchenge, nahitaji uwe na nduki pia ambapo kama wanenda kufunga hivi, ndiyo pia ujue mahali utaweka mpira ndiyo mlinda lango asiufikie. Ni mchezo ambao marafiki zangu pia wanapenda kucheza ndiyo maana naweza sema ni mchezo ambao niupendao maana yake wakati wote tupo na muda wa kucheza, tunafika uwanjani, tunaweka lango vile ama tunaunda tu nafasi kidogo ambapo tunaweza kucheza huo mchezo. Ukiwa tu na mpira wowote pale tunacheza.

Ndio, napenda kusoma sana. Maoni mtandaoni, maanake. Huo ndio uzuri wa kuwa na mtandao ama ndiposa kila mtu ako na uhuru wa kusema ambacho anachotaka ama ndiposa watu waweze kuanika maoni yao mtandaoni. Hatuwezi fanana kwanza kimaumbile ata kwenye fikra zetu pia hatuwezi fanana. Kuna mtu ambaye ako na fikra bora kuliko mwingine. Na kuna pia ambaye ako na fikra potovu kwa hivyo ni vizuri pia kujua pande zote nani ambaye anafikiria kimilifu ama ni nani ambaya anafikiria kipungufu ambapo ndii ama nitasema ndii hali ya kuwa mtandaoni ambapo hakuna mtu ambaya anakuzuia ama hakuna mtu ambaye anachuja. Habari kwa hivyo mtu yoyote ambaya ana sauti ama ana kifaa cha kuweka hisia zake ama maoni yake mtandaoni anaweza weka na pia. Ndio ni uhuru kwa kiwango chake.

Kwa kawaida mimi muda wowote pale naenda na kahawa maanake kahawa hunisaidia mimi kuwa makini ama kuwa macho ambapo, maanake napenda kufanya kazi sana haswa zile nyakati za usiku. Kwa hivyo mimi muda wowote pale naendea kahawa. Chai labda iwe kiamsha kinywa. Lakini pia naeza penda kahawa ambayo ikona chai. Kahawa ambayo ati ikona chai. Kahawa ambayo ikona maziwa samahani. Kahawa ambayo ikona maziwa maanake kahawa. Nitasema nimelelewa tu nikinywa kahawa. Ambapo mahali ambapo ninapotoka mimi tuko na shamba la kahawa na pia tunavuna kahawa kwa wingi.

Ndiyo na ndiyo, napenda sana kwenda pwani, manake, hapa ndipo, endanga, naenda kujibarizi, ama naenda kupunga upepo, na pia kupoza akili, maana, joto lililopwani, na vyakula pia vyakipwani, vina pendeza sana, tukianzia na biryani, pilau, na mahmri, yani vyakula vya uswahilini, na vita vyakula vya uswahilini. Kiwemo pia papa, ikiwemo Kweza, yani vyakula vyakula vingi vitamu sana ambavyo havi pikwi humu Ukubara havi pikwi. Kwa hivyo napenda sana kwenda pwani.